Msimu wa mwaka ni nao penda sana na Msimu wa baridi Kenya Msimu wa baridi huanza kutoka mwezi wa May hadi mwezi wa July ama Agosti na huu ndo ule Msimu naupenda sana sababu wa mimi kupenda Msimu huu ni kwa sababu na penda kukiwa na baridi ila sipendi kukiwa na joto.

Na'am, napenda kufanya kazi nyumbani, kazi ambazo napenda kufanya nyumbani ni kama kusafisha nyumba, kuweka vitu pale vinatsahili kukuwa, kukunja nguo, kuosha nyumba, pia kutengeneza chakula ili watu waweze kukula chakula, pia hua naenda shambani kulima na kuosha mandhari yangu. Lakini wakati mwingine nikitoka kazini nikiwa nimechoka huwa sipendi kufanya kazi ila tu kuketi chini na kupumzika.

Ndiyo na la, huwa napenda na pia sipendi kupiga picture. Huwa napenda kupiga picture ya vitu ambavyo nimeviona barabarani, kama nyumba ambazo zinakaa vizuri, mandhari mazuri, mazuri, bahari, ama pia mimi kujichukua picha. Nimesema la, kwa sababu kuna wakati mwingine huwa sihisi, ni kama nataka kukua mbele ya kamera ili kupigwa picha lakini huo huwa wakati mdogo sana.

Kati ya paka na mbwa, huwa napenda mbwa zaidi. Napenda mbwa kwa sababu mbwa huwa rafiki mzuri sana kwa binadamu, mbwa huwa hupeana protection kwa binadamu, Kuna mbwa haitaji huwa friendly ya kushinda paka paka yaeza kugwara mtu wakati wowote paka haipendi kushinda ikiwa imeshikwa shikwa so huwa na prefer kukuwa na mbwa badala ya paka.

Utaratibu wangu wajioni huwanza kutoka kitu saa kumi. Saa kumi na moja nikisha tokea kazini. Mimi huwanza kwanza na kurudi nyumbani. Tena nakite chini kidogo na kukunwa, kikombe cha chai na kupumzika na nikizumumza na familia yangu. Bada ya hapo mimi huenda na kutengeneza kitu cha kukula usiku na wenda bafuni na kuoga. Badala ya hiyo mimi huenda kutembea ili niweze kupunguza kilo. Nikirudi nyumbani na pumzika kidogo tena ninatazama video za TikTok na ku badala ya hiyo kulala Wakati wa jioni mimi huwa nafuraha sana kwa sababu naweza kupumzika.

Kwa siku, mimi huoga mara tatu na pia mara nne wakati mwingine. Asubuhi nikiamka, mimi huenda bafuni na kuoga, ili siku ikianza niwefreshi. Tena, badala ya hapo, ninaoga jioni nikitokea kazini. Badala ya hapo, mimi huenda kutembea ili kupunguza kilo. Kisha nikirudi, nitakuja na niende kuoga. Tena, ili niwefreshi, ndio niweze kuenda kitandani kulala. Mara ya nne huwa wakati ambapo, maybe during wakati ndani ya siku, nimehisi kuchoka sana na jua ni joto sana.

Kitu kinacho kuna vitu mingi ambavyo vinafanya ni furahi sana ya kwaza ni kama kuwa na familia yangu na kukaa na wao kuzungumza na wao kuona marafiki zangu wamefurahi na pia kupata vitu mpya juzi niliweza kununuwa gari na ilifanya pia nika furahi sana kwa sababu lilikuwa kitu ambacho nilikuwa nimeset kama targeti nataka kulifanya.

Wazo ni lile ninalo zuri sana kwa siku ya leo ni kuwa kuwa nimeamka mungu ameniamsha na nimeweza kupima kilo nikapata nimepoteza kilo kumi wazo lingine la ambalo limenifurahisha sana ni kuwa kuwa mtoto wangu ameibuka nambari moja kwenye darasa na amefurahi hata yeye so hilo ndio kile kitu limefanya nifurahi siku ya leo.

Kwa siku huwa sina number specific ya kungonja barua pepe kwa sababu mimi hupata barua pepe ikitofautiana kila siku yategemea na ile siku kazi niko nayo lakini kwa ujumla naweza pata barua pepe kumi kuelekea kumi na tano ikitegemea siku na kama kuna kazi mingi ama watu wengi wanataka kuwasiliana na mimi.

Mazingira ya kazi ninayo yapendelea sana huwa yale mazingira ambayo ni safi na pale sana sana hapo ni pale mimi huketi. Pale mimi huketi kwenye meza kwenye deski langu, nina laptop yangu, nina maua ambayo nimeyatenga hapo kwenye meza kufanya mandhari yawe masafi. Pia nina AC ambayo yanisaidia kuhisi baridi kwa mpusiku ya inapokuwa inajoto sana. Na pia kwenye mazingira yangu kuna huwa kuna ya fresh na kufanya hapo kunukia vizuri.

Huwa napenda kuenda kwenye dukai wakati ambapo sina kitu chochote nyumbani chu kukula ama kama sina manguo za kuvaa hiyo haina specific time inategemea na ile wakati nitakuwa na Lakini sana sana mimi kupenda kuenda siku ya jumamosi sababu nina wakati mwingi wa kuweza kutembea na kujazilia kile ambacho nahitaji kununua.

Nilipokuwa shuleni kuna somo mingi sana ambazo nilizozipenda, somo kama moja ni somo la mathematics, nilipenda sana kufanya mathematics kwa sababu niliweza kupita na nilielewa mambo yote ambayo yalikuwa yanafunzwa. Somo lingine ni somo la biolojia kwa sababu nilipenda sana kujua vile living organisms, yaani binadamu walio hai ama vitu, viumbe vilivyo hai viliweza kupumua, kuishi, kukula, kupiga damu kwenye mwili na kadhalika.

Naam nafwata matukio ya kimataifa inayotendeka aaaaaaa kama juzi niliona ya kuwa kulikuwa na the ko united kingdom pamoja na france walieza kubom Siria pale isis walikua wamekaa, pia president wa Amerikani Donald Trump alieza kuenda eeeeee adi Venezuelan na kumteka nyara president wao Maduro niliona pia aaaaaaaaa Japan walisema ati kuwa North Korea waliwarushia bomb ya walikuwa naomba sasa matataifa waeze kuingililia kati kwa sababu walikuwa wanaona ni kama North Korea wanataka kuwabomb. So mimi huwa nafuatilia matukio ya kimataifa.

Ninapo fanya makosa kazi ni kwanza mimi huwanza na ku kusema apologies kuomba pole kwa wale ambao mimi nimiwafanyiya wa kazi vibaya. Maja ya pili naenda kurekebisha kitu la pili naenda kurekebisha vile nimefanya vibaya na ku make sure that nimeweza kufanya sasa kazi hiyo vizuri.

Naam napenda sana kula asali, napenda kula asali kwa sababu nitamu, asali haina calories nyingi sana itawezesha, ata kama nitamu haifanyi mtu aongeze kilo kwa haraka sana. Na pia asali inaweza kutumika kwa vitu vingi, naweza weka kwenye mkate, nikule na chai, naweza pia weka kutengeneza kitu naitwa sticky wings Yani kuku imemixiwa na samaki na pia naweza itumia kufanya facials kwa uso, naweza tumia nayo pia kusaidia nywele yangu kumea So asali naipenda sana kwa sababu inamatumizi mingi na inaonja vizuri.

Wakati umeme unapokatika, mimi hupenda kwanza kutoka nje na kuketi hapo kwenye jua ili niote jua, ama pia naenda kutembea nje ili ni wakati upite, ama saa hizo nachukua kitabu na nasoma ili pia wakati upite. Uzuri wa Kenya ni ati umeme huwa haupotei sana kwa sababu kampuni ya stima Kenya Power huwa ina saidia watu huwa inapoteza stima kwa rotational basis so utapata the next time eneo ambayo ninaishi stima itapotea ni kama miezi kukuja so uzuri stima hua haipotei sana.

Ninashugulikia wateja wangu kwa kuhakikisha ninawasikiza na kuketi nawasikiza ili nijue matarajio yao kisha ndio niwapee service ile wanahitaji Kuna hii saying kwenye lugha ya kimombo inasemekana the customer is always right na hiyo ndio saying ambayo mimi hufuata na kumake sure that kile ambacho walikuwa wanakitaka kutoka kwangu nimekitekeleza na nimewasaidia na service ile ambayo nimewapea ni top notch.

Huwa na hifadhi pesa zangu kwa kuziweka kwenye benki ama kwenye programu ambao inaitwa mshwari ambayo iko ndani ya mpesa huwa Kila mwezi badala after ya kulipwa mshahara huwa nateka kiwango fulani cha mshahara wangu na nina kisave ili inisaidhia ku wakati ambapo nitakuwa nahitaji pesa so huwa nimetenga pesa kwenye benki na pia kwenye mshwari.

Wakati wajua mimi hupenda sana kwenda kuogelea kwenye pool ya swimming pool ili niweze kucool down mwili wangu uweze kuhisi vizuri kwa sababu kukiwa na jua mtu husikia njoto kali, pia napenda kuenda kuchukua kuenda bafuni na kutake a cold shower ili niweze kuhisi vizuri.

Zii hapana huwa sivai miwani. Lakini nikiwa kwenye shule ya upili nilikuwa nimesema ninaumwa na macho ili niweze kupewa miwani na mama yangu kwa sababu miwani zake zilikuwa zinakaa vizuri. Lakini after muda mchache nikaona hapana sipendelei kuvaa miwani. Najua sahizi ninafaa kuwa navaa miwani. Kwa sababu ninashindwa kusoma vizuri vitu ambavyo vilivyo mbali sana na tudogo. Lakini sipendi kukuwa na kitu kwenye macho ninge prefer. Kama ninge pata maybe kitu kama contact lens ili niweze kuona. Lakini hapana sivai miwani na sipendi kuvaa miwani.

Naam napenda kutoa sadaka ama michango nikienda kanisani kwa sababu Biblia ilituambia tukuwe tunatoa sadaka na tunatoa mchango kuwasaidia wale watu kwenye society ambao hawana chakula. Lakini wakati mwingine huwa pastors huwa wamefanya ikae ni kama kutoa pesa ama michango ni jinsi tu ile moja ya kupata baraka kutoka kwa Mungu na si ndivyo tena pastor anaenda anajiboresha maisha na kukosa kusaidia watu. So wakati mwingi unapata pia mimi mwenyewe nitatoka nikiwa na hiyo pesa nitaenda nisaidie watu mimi kivyangu lakini wakati mwingi pia mimi hutoa sadaka na mchango kanisani.

Ndiyo mimi huwa napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu utajifunza kitu mpya kama vile AI ilianza ikakuja Kenya kwenye dunia na ikaanza ilikuja na ikasaidia na ikaleta maendeleo mazuri. So nilijaribu kutumia teknolojia teknolojia hiyo mpya ya AI nilifurahishwa nayo sana na nikaipendelea kwa hivyo teknolojia mpya ikitokea mimi nitataka kutumia na nitaipenda kutumia.

Nahona ni kama ulikuwa umeniuliza swali hili tena kati ya chai na kahawa ninapenda gani na nikajibu napenda kahawa jibu langu halijabadilika bado napenda kahawa kushinda chai kwa sababu mimi kahawa huwa na ladha tamu huonja vizuri na usifanya mtu achangamke chai ya inahitaji uweke maziwa na sukari ambayo sipendi kukunywa Lakini kahawa naeza weka tu maji moto na kahawa yangu na nikunywe hivyo bila chai ya mama maziwa So kwa hiyo na prefer kahawa tena pia kahawa ikona nutritional value mzuri kwa sababu itakufanya ufeel more alert na ikona low calorie content na itasaidia mtu kupoteza kilo.

Eh, kuna mtu anaweza pendelea kitanda kigumu kushinda kizuri, iyo ni geni kwangu. Personnaly mimi huprefer kupendelea kitanda kizuri badala ya kigumu kwa sababu kizuri ukieza kulala hapo tu ndani, mwili wako utasikia vizuri na mattress ita. Kwa sababu ni kizuri yaani ni napia ni soft utaweza kulala vizuri kigumu kwa huyo mkono mwingine utashindwa kulala kwa sababu ni kigumu mwili wako hauta kuwa comfortable na hautaweza kulala.

La, sipendi kunywa maziwa. Mara yangu ya mwisho kunywa maziwa ilikuwa elfu mbili na kumi na nne. Ile siku nilimaliza shule ya upili ndo likuwa siku yangu ya mwisho ya kunywa maziwa. Ile sababu ya kwanini sipendi kunywa maziwa ni kwa sababu maziwa huniharibikia yafanya niendesha sana na pia nahisi kutapika. Lakini najua nafaa kuwa napenda kunywa maziwa kwa sababu inasaidia kupea mwili kalshamu lakini badala ya hiyo mimi husubstitute na kutumia dawa za kalshamu.

Kazi ninayoi chukia nyumbani kufanya ni kazi ya kuosha viyombo. Sipendi kuosha viyombo kwa sababu wakati mginu mapata viyombo zikona mafuta mingi. Nafanya mikono zi feel sticky. Unakuwa sticky unapata mafuta kwenye mikono. Pia unapata unikienda kumalizea kuwasha viyombo. Mtu wanakuja analeta kikombe ama kisahani ingine na pia kuosha sufuria ya ugali. Sipendi sana kuosha vyombo iyo ndoo ile kazi ni nayo yuchukia sana kufanya nyumbani.

Ili kuwatia wenzangu moyo, mimi huanza na kuwa encourage, yaani ku wapa maneno mazuri na matamu ya kuwafanya watiwe moyo wawe wasihisi vibaya. Kitu kingine ambacho nafanya ni kuwaombea ili mwenyezi mungu awawezeshe na wazidishe pale ambapo wameshindwa na nawasaidia kufanya ile kitu inawafanya wa feel wasihisi vibaya.

Kumbukumbu ninazo mzuri sana za shule ni wakati ambapo nilikuwa na rafiki zangu, tukienda kula chakula, tukienda kucheza kwenye uwanja, tukiwa pia darasani tukisoma kuna rafiki yangu mmoja nakumbuka alieza kula nyama, alieza kunywa chai, hadi ikatokea na mapua na sisi sote tulimcheka sana na ikawa ni kumbu kumbu mzuri sana pia nina kumbu kumbu mzuri na walimu ambao walinifunza walinipea mawaidha na wakaniwezesha kusoma vizuri.

Ile kitu ninachofanya ili niweze kukamilisha kazi kwa wakati na pia kumeet deadlines ni kupanga kazi yangu vizuri kukua na namna ya kufanya kazi kuensure maximum efficiency imefanyika kwanza na zile kazi ambazo zinahitajika kwa haraka na pia zile kazi ambazo zinahitaji ni weke bidii mingi ya niwe ni research more on it hiyo ndo nitafanya kwanza ili niweze kumaliza tena nimalizie na ile kazi raisi.

Kitu ambacho kinafanya nicheke ni watu wakisema joke sama watu wakifanya vitu ambavyo ni vya kufani kwa kilunga ya kimombo kama sasa nimechaka kwa sababu kaka yangu wamefanya kitu ambacho kimefanya nihisi kucheka pia huwa nachaka nikiona nikiona watu wakisema Joke sama pants.

Kipawa ambacho ni nacho ni cha kuimba mimi huimba kwenye kanisa iliku nawaongoza watu kumsifu mungu pia mimi huimba kwenye play za shule iliku furahisha watu pia ninafunza watu kujifunza kujua kuimba na pia nikiwa kwenye nao kwenye bafu ni kioga huwa naimba sana.

Mimi hupenda kuchora kushinda kupaka rangi kwa sababu ninajua kuchora. Kutoka nikiwa mtoto nilikuwa na kitabu fulani ambacho niliweza kuchora vitu mingi kama katuni za powerpuff girls nikachora hadi mwalimu wetu wa shule mimi lakini wakati huu nimekuwa mkubwa niliacha sana kuchora lakini kati ya kuchora ama kupaka rangi ninapenda kuchora.

Ningependa sana kama ningekuwa na wakati muingi kwenye kazini ya kupumzika Kwa sababu kazi yangu ni very demand nilaitaji niwe nimeketi kwa katika deskilangu na ili nifanyekazi na nimalize kwa wakati unaostahili Lakini wakati ambapo ni na wakati wakupumzika maramingi mimi huenda kukusikiza muziki nikiwa nimeketi mahali niki kunywa juisi ili nihisi vizuri.

Ili kueka afia nzuri, mimi hula vizuri, lakini nitakuwa honest na niseme nimeanza hii mwezi huu ili niweze kupoteza kilo. So kwa sasa ninakula vizuri na kufanya ju chini ili nisikule kipito ya zile ambazo ninafaa kukula. Pia ni na make sure ninakula proteins, proteini na vegetables zangu na pia nina exercise. Mimi huenda kutembea na pia ninapiga jim kwa muda wa kama 30 minutes hivi ili niweze kukuwa na afia nzuri.

Huwa napokea maoni kutoka watu wengine na kuanza kuwasikiza ni nini wanasema huwa ni kona kitu inaitwa open mind na asikiliza kile ambayo wananiambia nifanye ama kama ni kitu wanataka nibadilishe ama nirekebishe kisha ninayatilia maanani. Wakati mwingine watu huwa wanakusaidia mtu sana kwa sababu mtu haoni kosa lake haoni ni kama anafanya vibaya ama anatenda vibaya so ni vizuri sana kuyasikiliza maoni kutoka watu wengine na kuyapokea vizuri.

Mchezajibora sana wa mpira ambao najua anaitwa Ronaldo na sababu yangu ya kusema Ronaldo ni kwa sababu nikiwa mtoto nilipenda kumtazama sana kwenye runinga alikuwa na cheza vizuri na pia nakaa vizuri nakaa vizuri. Ule mchezo wa wa ajabu ambao niliona akicheza sii ule mzuri sana naukumbuka kwa sababu alicheza not living up to his name ama full potential sababu alicheza vibaya ule ujuzi ambao niliona akiwa nao ni anaeza kupiga mpira uwingie kwenye neti wakiwa wanacheza na wakati ya wanacheza huwa nahisi vizuri sana nikimwona akicheza Huwa nafuraha sana kwanza akisha akitimu yake ikishinda.

Keki ninayoipenda sana ni keki ya matunda. Kwa lugha ya kimombo inajulikana kama fruitcake. Kwa sababu unaeza weka matunda tofauti, si lazima ule keki ya aina moja kwa muda mrefu leo unaeza kula keki ya mandizi, kesh ukule keki ya karoti. Kuna so many kuna vitu vingi, viungo vingi sana unaeza vitumia kwenye hiyo keki, hiyo keki pia huwa tamu na ikona ladha tamu na pia ni healthy kwa kiplani hivi kwa sababu ikona matunda.

Ndiyo, ninapenda mvua, napenda msimu wa mvua huku Kenya, msimu wa mvua huwa wakati wa wili kutoka mwezi wa March hadi mwezi wa Mei na kutoka mwezi wa September hadi mwezi wa November. So huwa napenda hizo siku kwa sababu harufu ya mvua ikigonga hakika huwa inanifanya ni hisi vizuri nasikia vizuri na huwa inanukia vizuri sana. Pia wakati wa mvua mtu uweza kulala vizuri na pia unaeza kunywa chai moto.

Zoea lile nimelijenga nzuri ni kusoma Biblia. Nikona kadha nitataja kidogo ya kwanza ni kusoma Biblia. Kila asubuhi ninapoamka mimi na wa mtoto wangu huwa tunasoma Biblia. Ili tuweze kujikuza kwa mungu. Ya pili pia ni ku kila siku huwa naenda kutembea ili kufanya zoezi niweze kupunguza kilo za mwili. Na pia kuenda jikoni kupikia familia yangu chakula, hiyo ni zoea lingine ambalo nimelipenda. Pia katika kazi hapa huko pale ambapo nafanya kazi huwa na zoea la ku ensure that kazi zangu zote zimemalizika.

Mara mingi huwa napata habari zinazofanyika kutoka mtandao wa Twitter, lakini pia huwa napata habari kutoka TikTok na kutazama YouTube kwa programu za TV zile ambazo zinaonyesha ni nini matukio yanayotendeka hapo YouTube. Sana sana lakini mi huwa natumia twitter napenda twitter kwa sababu twitter jambo linapofanyika wakati huo watu huwa huu ujua wakati huo huo jambo linafanyika.

Naeza sema ni watu wengi sana walionifundisha jambo muhimu ama mambo muhimu katika maisha yangu ya kwanza ni wazazi wangu, wali niwezesha kusoma vizuri, wakanifunza, kujitunza na kujikinga, na pia walimu wangu shuleni wakaniwezesha kusoma hadi nikaweza kupata kazi, Pia pasta wa kanisa pia amenifundisha jambo muhimu kuweza kuishi maisha takatifu kwa ujumla.

Wakati wa baridi kali mimi hupenda kukaa kwenye nyumba ninajifunikia na blanketi na ninavaa soksi na fulana ili nisihisi baridi kisha mi huwa natengeneza chai moto ili ninywe niweze kujipa mwili wangu joto na pia naeka muvi na naketi nyumbani na ili nirelax nikunywa chai yangu.

Kwa kusama ukweli, huwa sipendi sana mikutano, lakini mikutano zile ambazo napenda ni mikutano kama za kikazi, wa pale ambapo tulikua tukiwa kazini huwa tunapatana ili kushirikiana na kuzungumuza maneno, mambo ambayo tumeyafanya, mambu ambayo tunahitajika kufanya, na pia kuweza kuona ni njia gani tutafuata kwenda mbele. Pia mikutano za nyumbani, kwa lugha ya kimombo ambazo zinaitwa family gathering, pale mnapatana na familia ili muone mnaenda njia gani, mnapitia njia gani na kama mnafanya mliosema mtafanya.

Mnyama ambaye nineze taka kumfuga kwa wakati huu hakuna mnyama yeyote ambaye nimefuga But mnyama ambaye nineze taka kumfuga ni mbwa Neze taka kuweka mbwa kwa sababu mbwa atasaidia ku protect nyumba mbwa hukua rafiki mzuri sana kwa binadamu anaitwa man's best friend ako na tabia mzuri sana ataweza kukaa na binadamu na kumpa company Pia uneza funza mbwa yako kufanya tricks ieze kufanya tricks ili kuchekesha mtu na kuburudisha mtu na ninapenda sana wanyama wa pori singetaka kuweka mnyama wa pori kwa sababu mnyama wa pori aneza kugeuka na akuume ama kitu kama hiyo So ninapenda sana kuweka mbwa kwa sababu mbwa ata aneza kaa watoto na asiwadhuri.

Naam mimi ni mtu mbunifu mimi ama kwa lugha ya kimombo inasimekana creative person mimi ni mtu creative na mimi ni mtu naweza ona shida na niweze kuifanya iwezi mzuri nikiwa mdogo niliweza kutengeneza magari za kuchezea na nikapea pia watoto wengine nikuwa na zitengeneza kutumia katoni za maziwa ama chupa za maji na ziweka miguu na zinaeza kusonga na ninapa watoto wanacheza na zona wanafurahi.

Mara mingi mimi hupenda kufanya kazi pekee yangu kwa sababu nikifanya kazi pekee yangu nitaweza kufanya vile ambavyo nataka bila mtu yeyote kukuja kusema haifai kuenda hivyo. Lakini pia yategemea kwa sababu kuna wakati mwingine kazi huwezifanya tu pekee yako unahitaji watu wengine wa kusaidia. So kwa mara zingine una kazi kama yahitaji mtu mwengine mmoja napenda kufanya na watu ambao ninajua wao na mimi tunaweza fanya kazi vile inatakikana na bila kukua na mvurutano wowote.

Kwa wakati mingi mimi hupenda kuwasiliana na watu kutumia simu kama ni kuwapigia simu kama kuwatumia meseji pia napenda kutumia mtandao wa WhatsApp kuwasiliana na watu kwa sababu kwa WhatsApp naweza pigia mtu kwa umpigie mtu kwa video call na muweze kuonana na ama umuonyeshe kila ambacho unapenda kumuona kuwaone.

Mara mingi mimi hushiriki katika jamii yangu kwa kusafisha mazingira ambayo tunaishi mimi na dada zangu tumetengeneza group ya kwenda nje na kuchukua karatasi ambazo ziko kwa barabara pia mimi ninafunza watoto wa sunday school kanisa mambo ya mungu na mambo ya bibilia.

Wakati wa wikendi sana sana mimi hupenda kukaa nyumbani kurelax. Siku ya jumamosi mimi hupenda kuenda nje kupatana na marafiki wangu kama tunaenda klabu na ama inaitwa kwa kiswahili kuparty tunaenda tunacheza na tunasikiza muziki na kupigia dansi na kupata kinywaji ki moja ama ki ama mbili. Siku nayo ya jumapili mimi hupenda kwenda kanisa, jumamosi huwa tunaenda mahali kuna itwa quiver ili kukunywa kinywaji na pia siku ya wikedi mimi hupenda pia kufanya usafi kwa nyumba kama nahitaji na pia kufua nguo na kusaidia mtoto wangu kufanya homework.

Naam napenda rangi ukuta wa chumba sana sana napenda rangi ya color white kwa sababu chumba ambacho kina rangi ya color white hukaa vizuri na unawezaona mahali uchafu umeshika nauweze kupanguza pia white inasimamia rangi ya nyeupe inasimamia amani so ukiwa umelala hapo pia unapata amani unapokuwa umelala.

Ninapenda kuvaa, napendelea viatu vya high heels kwa lugha ya kimombo, yaani viatu ambavyo viko juu vya wanawake kwa sababu hukaa vizuri sana kwa mwanamke akiwa amevaa, mwanamke atafeel akiwa confident na akikaa mrembo sana kwa pia napenda viatu za flat shoes lakini zile zinakaa fancy fancy.

Ndiyo mimi hupenda kucheza na watoto, kibinafsi niko na mtoto mmoja na pia niko na kaka yangu mdogo ambao napenda sana kucheza na wao. Watoto hukuwa wazuri na wao hupenda kucheza kwa sababu ukieleza mtoto kitu chochote ataona kinachekesha na atafurahi. Hivyo pia watoto hukuwa na kitu inaitwa aura mzuri wao hukuwa na roho safi na wao hupenda watu wazuri so na wao kwa fun kucheza nao.

Kwa sa hivi niko na natumia simu na pia ni kona laptop so kwa simu mimi huchaji simu yangu marambili hivi kwa siku kwa sababu ile simu natumia iko na betri mzuri huwa haiishi moto haraka nayo kwa laptop laptop yangu kidogo inaisha moto haraka so kwa laptop mimi huchaji mara kama nne kwa siku ikitegemia na kama nimetumia sana ama kama niko na kazi nyingi.

Ninapo furahi kwa nyumbani mara mingi mimi huweka movieni natazama ama ninaweka tiktok natazama pia nachezana watoto wangu na kuwapikia familia yangu ili wakule chakula nzuri pia ninapo nikiwa nyumbani ni kifurahi mi hudensi mihu simama na naweka muziki na napiga densi.

Kile ambacho kina nipa motisha kazini, kuongea ukweli ni kulipwa mshahara. Kwa sababu unajua nikifanya kazi yangu vizuri, mwisho wa mwezi niitapata mshahara na nitalipwa vizuri. Na pia kuna bonus ambazo zinapeanwa kazi kulingana na vile mtu amefanya kazi. Mtu akifanya kazi mzuri, mtu wa atapata pia bonus. So hiyo pia ni kitu kingine kina nipamotisha kazini. Pia mkubwa wangu akinileza ya kuwa nimefanya kazi mzuri huwa pia inanipea motisha kwa sababu unaona anarecognize kile ambacho ninafanya nikizuri.

Ndio ninapenda kutembea kwa mguu kama nilivyo sema mimi napenda kuenda kupiga zoezi kwa ku make sure nimetembea takriban elfu kumi steps kwa kila siku so kutoka monday hadi friday mimi huwa natembea ten thousand steps kwa siku ili niweze kupoteza kilo so mimi hupenda kutembea kwa miguu.

La hasha huo sigawanyi taka zangu kwa sababu kenya hatuna hiyo mfumo ya kugawanya taka mtu hutupa taka taka zake zote mahali pamoja kama ni taka ya kutoka kwa chakula taka ya makaratasi taka ya nguo taka ya viatu kila taka tunaieka tu mahali pamoja na kuzitupa zote pamoja.

Timu ambayo ninapenda ya mpira wa miguu inaitwa timu ya Manchester United, ambayo ni timu ya England, ile inachezanga. Nilipenda kuhusu hiyo timu kutoka mwaka wa elfu mbili na nane, nikiwa bado mdogo, timu hiyo imeeza kushinda, imeshinda hadi karabao Cup na FA Cup, na mchezaji katika hio timu ambaye napenda sana ni mchezaji anayeitwa Bruno Fernandez.

Maramingi mimi hufanya mazoezi jioni ambapo naeza naenda kutembea baad after kazi Lakini pia wakati ambapo niko nyumbani mimi hupenda kufanya mazoezi wakati wa saa nane saa saba hapo ili niweze kupoteza kilo so ko mimi kufanya mazoezi yategemea na kama niko na kazi mingi ama naweza wakati huo kufanya zoezi.